Haya, jee umawai kujiuliza jamii bora tunayo ita, inaonekanaji kama kila moja wetu angeamua kuwa sehemu ya mabadiliko. Mimi, ningependa kuona maendeleo katika jamii ya yanaonzi ya na watu wenyewe, katika mawazo yao vitendo viao na namna wanavya wajali wengine. Jamii nao itamaani ni ile inayo dhamini utuwa mwanadamu, ambapo kila mtu anahishimiwa bila kujali kipato. Limu umahali hanapotoka. Maendeleo ya kweli kwangu uwanza pale ambapo watu wanajisikia, kudhamaniwa na kusikilizwa Pia, ningependa kuona elimu ikichukua nafasi ya kwanza. Elimu si madarasa na mitihani peke bali ni kuafundisha watu kufikiri, kuliza maswali na kutatua matatizo jamii inayowekeza katika elimu ya vijana wake ujenga viongozi wa kesho ngozi wenye maono, maadili, ubunifu Jee, sikweli kwamba mtoto moja aliyemishwa aneza kubadili familia nzima Mendeleo mingine muhimu ni afya na ustawi wa jamii Ngependa kuoana watu Akipata huduma zaafya kwa raisi bila hofu wala ubaguzi jamii ya nye afya inaamani ya kila nguvu Mfanya kazi afya njema uleta matumaini na matumaini uleta mendeleo endelevu vile vile, ngependa kuona ushirikiano na mshikamano wabikikua watu wakisaidiana wakijitolea na kushirikiana katika miradi maendeleo Ze usafi wa mazingira hadi kusaidia wali watarini Zamii na hapa ungana, natachangamoto kubwa huonekana ndogo.

Jee umewahi kujiuliza ni aina gani ya video unayopenda kutazama mtandaoni na kwa nini zinakufuta mweo Mimi napenda kutazama video mbali mbali mtandaoni Lakini hasa zile zinazonielimisha, kuhamasisha na kunifanya nichewe mfano napenda video za mafunzo ya haraka kuhusu teknolojia, zanifu za kazi au ujuzi mpya Hivo unisaidia kujifunza kitu kipya kwa haraka bila kuchoka Pia, napenda video za masimulizi ya kweli ya watu ambazo huonyesha jinsi walivyo shinda changamoto Wakifungua milangu ya matumaini kwa wengine Pia, mara nyingi natumia muda kutazama video za vichekesho au ukumbusho wa watabasamu hasa pale napoitaji kupumzika baada ya siku ndefu Chekesho vina vio chezwa majukumu ya kila siku au hali za kawaida ufanya nijisikie mwepizi Virejesha furaa moyoni Kwa ujumla, sipendi video zitakazo rudisha mawazo yangu nyuma, bali zile zitakazo nifanya, nipate maarifa, motisha, au furaha Kwa hivyo, video ni nazo tazama mtandaoni, si burudani tu safari ya kujifunza, kutafakari, na kupata hali ya moyo nzuri na wewe, unazo atarajia kupata kwenye video unazo tazama mtandaoni nizipi, elimu, burudani, au motisha.

Je umewahi kujiuliza kwa nini watu wengine hupata amani ya moyo wanapokimbia Kwa wengine ukiona ni zoezi tu la kawaida? Ndio, mimi ninapenda kukimbia Lakini si kwa sababu ya mazoezi pekee kukimbia kwangu ni zaidi ya kusongeza miguu safari ya mawazo na ya hisia. Kile ninapokimbia nahisi kama ninaacha nyuma mzigo wa siku pia msongo wa kazi. Mawazo mengi yana kelele za maisha nafasi ya kukimbia pia hunipa muda wa kuwa peke yangu kwa nafasi yangu. Nasikiliza pumzi zangu na kutafakari maisha kwa utulivu. Asubuhi za mapema ndizo ninazopenda zaidi baridi ya hewa, ukimya na mazingira Mwanga wa jua unaochomoza polepole hunifanya nijisikie kama nimeaanza siku mpya. Kila hatua nayo chukua hunikumbusha kuwa maendeleo huja hatua kwa hatua. Je, si kweli kwamba hata katika maisha hatuhitaji kukimbia kwa kiasi bali, tuendelee kusonga mbele bila kukata tamaa. Wakati mwingine pia, kukimbia hunipa changamoto. Kuna siku miguu huuma na pumzi hukatika lakini hapo ndipo najifunza uvumilivu. Najifunza kwamba si kila kitu maishani kitakua rahisi. Lakini, ukivumilia kidogo zaidi, unafika mbali kuliko ulivyodhani Nikieza kumaliza mbio hata fupi huleta furaha na kujivunia nafsi yangu. Ujumla kukimbia hunifanya nijisikie mwenye nguvu, mwenye nidhamu na mwenye matumaini. Utakumbushwa kuwa mwili na akili vinahitaji kutunzwa pamoja.

Je, umewahi kujiuliza ni lugha gani mpya ingeweza kufungua milango mipya katika maisha yako ningependa kujifunza lugha ya kihispania sababu, si tu kwa sababu inazungumzwa na watu wengi duniani bali Kwa sababu inabeba utamaduni, hisiya na historia tajiri sana napo sikia mtu akizungumza kihispania, sikia joto la mawasiliano nguvu ya hisia na namna lugha inavyoweza kuunganisha watu hata kama hawajatoka sehemu moja ningependa kujifunza lugha hii, ili nijipanue kimawazo na kijamii kujua lugha zaidi ya moja, hunifanya nione dunia kwa macho tufauti maneno mapya hunifundisha njia mpya ya kufikiri, kuhisi na kueleza hisia Je, kweli kwamba kili lugha mpya nikama dirisha jipya, kuangalia duniani Pia, kujifunza lugha mpya, kunahitaji subira na nidhamu kuna wakati unakosea matamshi, kuchanganya maneno, unajisikia kama, unasonga polepole ni hapo ndipo funzo kubwa lilipo unajifunza kuvumilia kuendelea mbele hata unapokosea lugha hunifundisha unyenyekevu ujasiri kwa wakati mmoja Zaidia ya yote ningependa kutumia lugha Iyo kuwasiliana na watu tufauti usafiri kujifunza tamaduni mpya kuongea lugha ya mtu mwingine pia niishara ya heshima na hamu ya kumwelewa jenga madaraja badala ya kuta.

Jee umuwahi kufanya kitendo kidogo cha wema kikageuka kuwa kumbu kumbu kubwa moyoni mwako? Kumbuka siku moja nilipokutana na mzee mmoja aliyekuwa amekaa kando ya barabara uso wake ukiwa umechoka na macho yake mejaa maswali hakuwa naomba kwa sauti lakini hali yake ilizungumza kwa ukimya Simamisha kidogo nikajiuliza Je, nikimsaidia leo itabadilisha nini? Lakini moyo kanijibu haraka huenda isibadilishe dunia nzima lakini inaeza kubadilisha dunia yake kwa muda huo Nilimkaribia, nikamsalimia kwa heshima, muuliza kama yuko salama alinitazama kwa mshangao kana kwamba hakuwa amezoea mtu kusimama na kumuuliza kwa upole Kamnunulia chakula na maji, kakaa nae kwa dakika chache tukizungumza Hakukuwa na miujiza kubwa lakini kulikuwa na tabasamu tabasamu la shukrani lililo niguza moyo zaidi kuliko nilivyo tarajia.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya matatizo kazini hugeuka kuwa fursa ya ukuwaji badala ya vikwazo. Nilipo kutana matatizo kazini, jambo la kwanza ninalofanya ni kutulia. Nimejifunza kwamba haraka na presha vinaweza kuficha suluhisho kililo wazi. Nikitulia, akili yangu inapata nafasi ya kufikiri kwa wazi pia na kuona tatizo kama changamoto ya muda. Si mwisho wa safari, hapo ndipo naanza kujiuliza. Tatizo hili linafunza nini? Hatua inayofuata ni kulielewa tatizo kwa undani nasikiliza, kuuliza maswali na kukusanya taarifa baada ya kuchukua hatua mara nyingi, tatizo halipo juu bali limejificha kwenye mchakato mawasiliano au matarajio yasiyoeleweka Je, sikweli kwamba huwezi kutatua kile ambacho hukielewi vizuri Baada ya hapo pia, napenda kuwaasilisha ingine mawazo haya tofauti kufungua njia mpya ya kufikiri ile nakiona kama kigumu kinayeza kuwa nguvu ya timu mkubwa kuliko juhudi za mtu mmoja kwenye ya majadiliano hayo suluhisho huanza kuonekana pole pole.

Je, umewahi kujuliza kwa nini namna unavyomaliza siku yako inaweza kuamua wa jinsi utakavyoanza kesho? Jioni kabla ya kulala ni wakati ninaoupenda sana kwa sababu hapo ndipo keleleza siku nzima hupungua na nafasi napata Napata nafasi ya kupumua. Kwanza, napenda kupunguza mwendo naacha simu pembeni nazima taarifa sisizo za lazima na pia kujipa dakika chache za utulivu. Huu ni muda wa kujitenganisha na pilka-pilka za kazi na kurudi kwa mimi. Baadaye, napenda kutafakari siku yangu na jikumbusha mambo niliofanikiwa kufanya ata kama ni madogo. Mafanikio madogo hunipa shukrani na matumaini. Pia hujiuliza, nisomo gani nimejifunza leo. Tafakari hii hunisaidia kuachila makosa bila kujilaumu na kulala nikiwa na amani moyoni. Wakati mwingine pia husoma ukurasa chache za kitabu au kusikiliza muziki pole pole sauti tulivu hunisaidia kupumzika na kuandaa akili kwa usingizi Kabla sijalala napanga kwa ufupi kesho sio kwa msongo Bali kwa mwelekeo Ata wazo moja la kesho nipesi ya thibiti na matumaini Hatimaye nashukuru kufunga macho na kushukuru kwa uhai afya na nafasi ya kujaribu tena kesho usingizi wangu unapokuja huja upole ukiwa umeandaliwa na amani ya ndani. Kufanya hivyo, jioni si mwisho wa siku tu, bali ni daraja la mwanzo mpya.

Je umewahi kujiuliza kwa nini kupumzika vizuri baada ya siku ndefu ni zawadi unayojipa mwenyewe? Baada ya siku ndefu iliyojaa majukumu, mawazo na pilka pilka Napenda kuanza kujitenga na kazi ya usiku ninapumua kwa kina jipa muda wa kimya hata kama ni daika chache tu Mya hicho hunisaidia kuachilia mzigo na mawazo na kuikumbusha akili yangu kwamba siku imeisha na sasa wakati wangu wakujijali Mara nyingi kwa mzuka kwa kufanya kitu kinachoniletea furaha ndogo lakini ya kweli Wakati mwingine huoga na maji vuguvugu kusikiliza mziki pole pole na kutembea kwa utulivu jioni Tendo hivi vidogo hunirudisha mwenye hali utulivu na kunisaidia kujisikia mwepesi tena Je si ajabu jinsi mambo madogo inavyoweza kubadilisha hisia zangu kwa haraka Pia naenda kuzungumza na mtu ninayemwamini au kuwa pekee yangu Nikitafakari siku yangu, kiruwe nilichofanikiwa changamoto nilizopitia, somo nililojifunza Fakari hii hunipa amani kwa sababu hunikumbusha kuwa Hata siku ngumu zina maana yake. Kuna juhudi iliyopotelea bila funzo.

Jee, umewahi kujiuliza kwa nini hadithi za ajabu zina nguvu kutufanya tuwamini kwamba yasyowezekana inawezekana kuwa kweli Ndiyo, napenda sana hadithi ajabu Kila ninapo isoma au kuisikiliza na isi kama nafasi yangu inasafiri kwenda ulimwengu mwngine mali ambapo, mipaka ya kawaida haipo hadithi hizi hunipeleka kwa misitu jasiri inayoruka angani au mwisho watu wa kawaida anawagundua uwezo wakipekee ndani yao Je si jambo la kushangaza jinsi hadithi inaeza kutoa kwenye uhalisia dakika mchache chache na kurudisha ukiwa mtu mpya nacho vutia zaidi katika hadithi za ajabu ni uchawi pekee bali ujumbe wake mara nyingi Kustika mkuu kutana na changamoto kubwa, hofu au mashaka Lakini endelea kusonga mbele kutia hadithi hizo Jifunze kuwa hata katika maisha alisi, tunaeza kuwa mshujaa simulizi zetu wenye ajabu kwa kio kinachoonyesha ukweli wa ndani Yasiri, matumaini na imani.